Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza kutengineza orodha ya majukumu mwishoni, mwa wiki au jumatatu asubuhi. Nikipanga kazi kulingana na kipaumbele na muda unaohitajika. Kugawanya kazi kubwa kwa hatua ndogo ndogo, kwa hatua ndogo ndogo ili ziwe rahisi kutekeleza na kuweka ratiba ya kila siku yenye muda wa kazi. Mazito na dharau. Mapumziko na dharura.

Ningependa kuitembelea nchi ya japani kwa sababu inanivutia kwa mchanganyiko wake wakiteknolojia ya kisasa na utamaduni wakale uliotunzwa vizuri. Nimesikia mengi kuhusu nidhamu ya watu wake usafi wa mji na ubunifu wao katika sayanzi na sanaa. Jambo linalo nifanya ni tamani kujionea mwenyewe ningependa kuona mji kama Tokyo na Kyoto. Kutembelea maekalu ya kihistoria, bustani za maua ya achiri na kuonja vya kula vyao vya hasili. Pia ningependa kushuhudia mfumo wao wa usafiri, wa kasi na maisha ya kila siku ya watu. Nikifikiria safari hii na hisi furaha hamasa na hamu kubwa ya kujifunza mambo mapya na kupanua mtazamo wangu wali kunia.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu wakipeke na kunisaidia kupumzisha akilimbali na kelele za kila siku. Hewa safi, sauti za ndege na mantari ya asili unifanya nijisikie karibu, zaidi na mazingira na kuongeza shukrani yangu kwa mumbaji. Kutembea msituni pia unisaidia kufanya mazoezi ya mwili kwa njiya asili huku nikitafakari na kujipa munda wa kujitambua.

Kazini nimefanikiwa kuboresha ufanisi wa kazi yangu, kuwa kujifunza kupanga muda vizuri na kutekeleza machukumu kwa nidhamu na uwajibikaji. Nimeweza kukamilisha kazi kwa wakati, kushirikiana viema na wenzangu na kujenga uaminifu kutokana na ubora wa kazi nina yofanya.

Ningeweza kujifunza lugha ya kijapani kwa sababu inaniwezesha kuelea utamaduni wa japani. Kuwasiliana na watu wa japani na kufurahia fasihi, filamu na sanaa zao kwa undani zaidi. Lugha hiyo pia ni changamoto nzuri kwangu ikinipa nafasi ya kukuza ya akili na kumbukumbu pamoja na kuongeza fursa ya kielimu na kizazi baadaye.

Somo nililopenda shuleni ni sayansi. Kwa sababu ilinipa fursa ya kuelewa jinsi dunia inavyo ishi na hufanya kazi. Nilifurahia majaribio ya darasani kuona matokeo kwa macho yangu na kuuliza maswali kuhusu mambo yanayo eleweka maramoja.